Waweza hifadhi kwenye benki, pia unajua huku kwetu kuna M-pesa, unaweza hifadhi kwenye simu, ama na bado unaweza hifadhi kwenye crypto, pia kuna Airtel Money, lakini mi mara mingi hutumia crypto.

Naeza sema ni ujuzi wa kompyuta na teknolojia, hapo ndio nimeweza kujulia mambo mingi, kutumia mitandao, kutumia mitambo, na ya teknolojia tufauti, za kuhakikisha nimefanya kazi yangu tu sawa, lakini sana sana ni funzo wa kompyuta.

Nijamaa mzuri mwenye asili ya kia rabu e ako na roho tu mzuri ananga mambo mingi mcheshi. Mfanya biashara bado nanondokea pale Tanzania nijamaa ambae ni rahisi kufanya mambo naye si mgumu.

Ndiyo kwa sababu ikija huwa, ikinyesha inamaliza vumbi, inaosha mabati, inaosha miti na mimea zingine inasaidia mimea kumea na chakula upatikana hapo na pia wanyama wetu hawakufi juu ya kiangazi, wanapata maji ya kunywa pale pale.

New York, New York ni ni mji mmoja mkubwa sana ambao una jina kubwa na kuna mambo mengi sana huko sisi huona kwenye mtandao, ni mji tu mzuri mji mrembo.

Kusoma watu, unapata, unasoma watu. Ni kama umeandikwa kazi, like. Ukiangalia, tu ukienda sehemu, unaeza kutofautisha na watu. Kwa haraka watu ni wa aina gani, unona.

Ndiyo, mara mingi unapata akili inafikiria kuhusu tatizo fulani. Linaweza badilishwa vipi na linaweza badilishwa kwa njia gani. Na kuanza kutafuta suluhisho barabara bila kupoteza wakati.

Ndiyo nimehudhuria kadhaa. Zingine hapa Kenya, zingine Uganda, Kampala kule, Dubai, na pia Lagos pale Nigeria. Mahali unapata tamasha, wanamuziki wameitwa kutumbuiza watu.

Kwa kutenga masaa kuna masaa ambao unajua haya ni masaa ya kazi na lazima ukifanya kazi alafu kuna masaa. Mengine ya kibinafsi kujifanyia mambo yako ya kawaida kujipikia kujisafisha na mengineo.

Mbwa mbwa ndiyo mzuri, hata wa maramingi wanasemanga ni rafiki ya binadamu aliye bora zaidi. Kwa sababu wanasemanga mpe mbwa chakula miaka kumi na ukose kumpatia mwaka moja bado atakupenda, lakini binadamu ni tofauti kabisa.

Maramingi kama ni mtu ambaye unaezaelewesha, unezaelewesha zaidi na muweze kuelewana huwa mzuri gumzo husaidia. Lakini kama ni mtu ambaye hamuezi sikizana, ni heri umuondokee ama umuitie usalama, umuitie afisa.

Na marafiki kwenye sehemu ambayo, maybe ni sehemu ya riziki ya kujiitumbuiza. Unangoja mpaka sasa sita usiku ifike watu waambiane mwaka mpya hapi new year. Alafu hivyo ndiyo. Sasa unamaliza sherehe yako na unaelekea kuwenda nyumbani.

Hiyo ni ngumu haiwezekani kwa sababu kila kitu ambacho, nina vitu vingi ambavyo natumia kila siku ni kupitia teknolojia. Kama kuwasiliana na watu, kununua vitu vya kila siku, unapitia mtandao unanunua kupitia teknolojia. Itakuwa ngumu sana.

L. Lakers ya mpira wa vikapu. Hiyo ndiyo timu nimekuwa nikifuta kutoka enzi za mchezaji Kobe Bryant. Na sasa nimekua nikifuweta pia Lebron James. Na sasa pia naona mtoto wake ya amekuja. Kaanza mchezo unakuwa mwenye raha zaidi.

Jambo la kuiga mfano kama kusema usifanyie mwenzako jambo usilotaka kufanyiwa. Jambo hilo watu wakaliiga duniani mambo yanaweza kuwa marahisi zaidi kwa sababu hautamwibia mwenzako juu pia huwezi taka kuibiwa, hautamdunga mwenzako juu pia huwezi taka kudungwa.

Mara zingine nikitumia zaidi, unapata nimechaji mara mbili, lakini, hiyo ndiyo, mara mingi ni mara mbili. Huwa inalala kwa moto, alafu jioni bado, kabla saa kumi unakuwa pia umeongezea moto kidogo.

Nimewahi jaribu kitu kama sushi na hakikunipendeza kuna watu wengine hupendeza lakini mimi haikunipendeza kwa sababu sijui labda ni kwa sababu ilikuwa mbichi inakuliwa ikiwa mbichi ama labda tu ni ladha yake ambayo haiku nipendeza.

Mara moja tu kwa sababu si ati ni mingi tu ni za mtu mmoja na si ati zinachafuka mingi kwa sababu si mtu hubadilisha sana sana mara moja tu, na tena kuna za kulala ama za kushinda. So mara moja inakuwa umemaliza kila kitu.

Unajua kwanza unakaa na mtu unamsoma kwanza unajua mtu ni wa aina gani kwa sababu tena huwezi patana na mtu umfungukie kila kitu lazima kwanza usome mtu ujue ni wa aina gani anaweza kuaminika hawezi kuaminika ana roho ya aina gani.

Ndio, kwa mara kwa mara, lakini huwezi itumia kila mahali kwa sababu kuna mambo mengine ya siri, ambayo huwezi tumia teknolojia ukiwa miongoni mwa watu, lakini ukiwa peke yako inakua rahisi kabisa kutumia hiyo teknolojia.

Mara mingi kama glasi nane ama glasi kumi kwa siku kulingana na hali ya weather na kulingana na kazi ninayofanya. Kama kazi ninayofanya ni inafanya ninasikia kunywa maji mingi ama natoa jasho sana then naongezea.

Ndio, mara mingi sana kupitia mtandao unanunua tikiti, ama saa zingine unaenda unanunua kwa maduka ambayo yamesajiliwa na wenye tukio. Matukio tofauti huwa na njia zao za kuuza tikiti.

Ndiyo mara kadhaa wakati mmoja ndio kuna hizi za hapa nyumbani za kuenda kutoka kwa mji mmoja hadi mji mwingine. Na mara ingine kutoka nchi unaenda nchi inginie unatembea kisha unarudi. Lakini mara mingi ni hizi za hapa nyumbani.

Ni kampuni kadhaa kama kuna kampuni kama Starlink. Halafu kuna kampuni kama Hewlett Packard 'HP'. Kuna IBM, kuna Apple, kuna Google. Lakini pia China wakona kampuni zao ambao ni bora zaidi.

Ndiyo, ninapenda maua ambayo yananukia vizuri. Sana sana, si haya maua mbaya, kuna maua ambayo yanakuzwa ya kutengeneza madawa. Naongelea kuhusu maua ambayo hutengeneza ya marembesho ama kuzawadi watu.

Ipo inaitwa 'medicated' ambayo imechezwa na mama fulani na kijana. Anacheza kama mama ya huyo kijana na hawa hukua na kama duka ya kuuza bidhaa tofauti ambazo zimetengenezwa na mimea.

Kazi ya mtandaoni, mi huithamini kwa sababu hakuna mahali huweziifanyia, unawezaifanyia mahali popote ulipo. Iwe upo nyumbani, iwe umo kwenye hoteli, iwe upo tu mahali popote hata ofisini. Unafanya tu kazi yako vizuri.